Napenda majira ya masika sana. Kwa kuwa mimi ni mkulima shupavu, napenda pale mvua yanapokuwa mengi, ili mazao yangu yaeze kunawiri na nieze kuwa na mavuno mazuri, mwishoni mwa mwaka. Katika majira hayo, mimi natumia wakati huo ili kujinawirisha kimaisha, napenda sana kufanya ukulima mbali mbali kama vile kupanda mahindi, miharagwe na mboga. Na hali ya hewa katika majira ya masika kweli, huwa ngumu kidogo kwa kuwa kuna baridi mingi, kuna mvua pia. Ila nayafurahia kwa kuwa inafanya mimea ieze kunawiri.

Ndio napenda kukimbia. Kukimbia huwa kwenye ratiba yangu ya kila siku. Kila siku ninapo amka asubui. Napenda kukimbia kwa mwendo wa kilomita moja ili kufanya mazoezi. Huwa na kimbia ili kufanya mwili wangu uwe mwepesi na nisieze kuwa na magonjwa mbalimbali kuzuia kuzuia afya kuwa dhaifu. Na pia napenda kimbia ili nieze kuanza siku nikiwa mchangamfu.

Kwenda hospitali ni jambo ambalo haliwezi kutabirika kwa kuwa huwezi kujua ni mara ngapi unaweza kupatwa na maumivu. Mimi binafsi huwa naenda hospitalini kwa shughuli za kuangaliwa meno pale na daktari wa meno sio kwamba nina maumivu ya meno ila nayaangalia kama afya yake bado ni nzuri na pia kufuatilia maelezo ya daktari ili kuyaweka yazidi kuwa na afya nzuri. Huwa natembelea daktari wa meno mara mbili kwa mwezi ila kuenda hospitalini kwa shughuli kwa kuwa mimi ni mdhaifu ama pia ni mgonjwa sio rahisi vile.